Lugha ningependa kujifunza ni kifaransa. Ningependa kujifunza lugha hii kwa sababu inatumika sana katika nchi nyingi duniani na inaweza kunifungulia fursa mpia za biashara, kazi na mawasiliano ya kimataifa. Kujua kifaransa kungeongeza ujasiri wangu ninapo kutana na watu wa tamaduni tofauti na kunisaidia kuelewa vema maisha, utamaduni na mtindo wa maisha wa watu wanaozungumza lugha hiyo. Kujifunza kifaransa kungechangia kukuza ujuzi wangu binafsi na kunifanya nijisikie nimepiga hatua katika kujiboresha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na imekuwa uzoefu mzuri kwangu. Yoga imenisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuutuliza akili na kuboresha umakini wangu. Mazoezi haya pia yamenisaidia kunyoosha mwili, kuboresha mkao na kupumua kwa utulivu zaidi. Baada ya yoga, huwa najisikia mwepesi nikiwa na amani ya ndani na nguvu mpya ya kuendelea na shuguli za kila siku.

Ninapenda kahawa zaidi kuliko chai, kahawa hunipa nguvu na kunisaidia kuanza siku, nikiwa na umakini na motisha. Pia napenda harufu na ladha yake hasa wakati wa asubuhi au ninapohitaji muda wa kutulia na kufikiria. Kahawa kwangu ni zaidi ya kinywaji, ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kuweka ratiba wazi ya kazi, kuweka vipaombele na kugawanya kazi kubwa kuwa hatuwa ndogo zinazoweza kusimamiwa. Pia napunguza usumbufu napanga mapumziko mafupi ili kurejesha nguvu na kutumia muda wangu vizuri kwa kupanga kazi za siku mapema. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kulinda afya yangu kwa kupumzika vya kutosha na kudumisha utaratibu unaonisaidia kuwa makini na mwenye motisha siku nzima.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kahawa bila sukari, hasa asubuhi. Hua inanipa nguvu na kunisaidia kuwanza siku nikiwa na umakini na motisha. Baada ya kunywa kahawa nahisi macho yamefunguka zaidi, akili ikotayari kufanya kazi na mwili unapata nguvu ya kuendelea na shuguli za siku. Kwangu, kahawa ni sehemu muhimu ya utaratibu wa asubuhi na unipahisia ya utulivu na mandalizi ya siku iliombele yangu.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne usiku. Napenda kukaa mpaka muda huo kwa sababu hunipa nafasi ya kumaliza shuguli zangu za siku, kutulia na kujipanga kwa siku inayofuata. Baada ya hapo, hujitayarisha kulala ili niweze kupata usingizi wa kutosha na kuanza siku mpya nikiwa na nguvu na umakini.

Napenda sana sanaa ya kuchora au uchoraji wa picha. Hasaa zile zinazoonyesha hisia, mazingira ya asili au maisha ya kila siku. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu huwasilisha mawazo na hisia kwa njia ya ubunifu na hunifanya nitafakari kwa kina. Pia napenda sanaa inayotumia rangi na maumbo kuleta utulivu na msukumo wa kifikra.

Ndiyo, huwa naeka picha zangu mtandaoni. Ufanya hivyo kwa tahathari, nikihakikisha picha ninazoshiriki zinafa na zinakisi kile ninachotaka kuonyesha. Si mara kwa mara, lakini ninapohisi ni wakati sahihi au kuna kumbukumbu malum kushiriki ili kuungana na marafiki au kuhifathi kumbukumbu muhimu.

Ndiyo, napenda mvua. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Sauti ya matone yanayoonyesha juu ya paa au kwenye dirisha hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nipumzike kikamilifu. Mvua pia huniaibua kumbukumbu nzuri za utoto au siku tulizoisherehekea pamoja na familia na kunifanya nijisikie karibu na asili.

Tunda langu la kupendezwa ni tufaha. Napenda tufaha kwa sababu ni tamu, lenye unyevu wa kutosha na hutoa nguvu haraka. Pia ni rahisi kula, inaweza kutumika kwenye mapishi mbalimbali kama vile keki au salad. Na ni chaguo nzuri la kiafya kwa kuwa lina virutubisho na nyuzi za lishe.

Kwa kawaida, nangoja barua pepe mara nne kwa siku. Hii uniwezesha kubakiza mawasiliano yangu na kushughulikia mambo muhimu kwa wakati wake, bila kuingiliwa sana au kupoteza muda kwenye barua pepe zisizo za darura. Pia unisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuzingatia kazi nyingine bila kusumbuliwa mara kwa mara.

Nashugulikia makosa kazini kwa utulivu na uwazi. Kwanza ninaangalia tatizo kwa utulivu ili kuelewa kilichotokea bila kuchukuliwa na hisia. Kisha ninasema uwazi na kwa heshima kile kilichofanyika. Nikizingatia kushugulikia tatizo badala ya kumlaumu mtu. Baada ya hapo, napanga hatuwa za kurekebisha makosa na kuhakikisha hali hiyo haijarudi. Huku nikihimiza mawasiliano ya wazi na kujifunza kutokana na Tukio Hilo. Njia hii husaidia kudumisha uhusiano mzuri kazini na kuhakikisha mazingira ya kazi ya nabaki ya kitaalamu.

Najikinga na jua kali kwa njia kadhaa, kwanza najipaka mafuta ya jua ili kulinda ngozi kutoka kwa mionzi hatari ya UV. Pia nanywa maji mara kwa mara ili kuepuka muasho wa jua na kudumisha unyevunyevu mwilini. Ninapenda pia kuva kofia na nguo zinazofunika mwili, pale ninapokuwa nje, na wakati mwingine na kaa ndani, wakati jua likiwa kali sana. Njia hizi husaidia kulinda afya yangu na kufurahia jua bila hatari.

Ninafua nguo mara tatu kwa wiki, jambo ambalo linatosha kudumisha usafi wa familia yangu. Napanga kazi za kufua kwa mpangilio na uwangalifu kuhakikisha nguo zote zinakuwa safi, kavu na zikiwa tayari kwa matumizi. Njia hii husaidia kudumisha mpangilio nyumbani kupunguza msongamano wa nguo na kuhakikisha kila mtu anakuwa na nguo safi wakati wote.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni, kwani kuna nifanya nipate bidhaa mbalimbali kwa urahisi bila kusafiri au kutumia muda mwingi dukani. Pia kuna nipa fursa ya kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kupata bidhaa ambazo huwezi kupata karibu. Hii ufanya ununuzi kukua rahisi haraka na mara nyingi kufurahisha.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii kama vile kuzingatiwa kwa masomo na hospitali zinazotoa huduma bora. Kwa masomo, ningependa watoto wote wapate elimu bora, yenye vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na mazingira yanayowawezesha kujifunza kwa ubora. Kuhusu afya, ningependa hospitali na vituo vya afya vitimize mahitaji ya wananchi, kutoa huduma kwa wakati, kwa ubora na kwa gharama nafuu. Maendeleo haya yote yange imarisha maisha ya watu kuongeza fursa na kusaidia jamii kustawi kwa usawa na ustawi wa wote.

Ndiyo, nimewahi kuenda tamasha la muziki, ilikuwa uzoefu wa kusisimua na kufurahisha, kwani niliweza kusikia muziki moja kwa moja, kuhisi ni shati ya wafuwasi wengine, na kushiriki katika shangwe pamoja na watu wengine. Tamasha hilo lilinipa fursa ya kupumzika, kufurahia burudani, na kuunda kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani hunipa utulivu na furaha, hasa kwa upepo mwanana, sauti ya mawimbi na mandhari nzuri ya maji na mchanga. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kufikiria na kufurahia wakati mzuri pamoja na familia au marafiki. Huku nikijisikia karibu na asili.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga kwa ufanisi, kueka vipaombele na kutafuta njia za kufanya kazi haraka na kwa ubora zaidi. Napanga hatua za kazi nashirikiana na timu ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na kutumia zana au mbinu zinazoongeza uzalishaji. Pia hupima matokeo ya kila hatua ili kubaini maeneo yanayohitaji kuboreshwa na kufanya marekebisho ili michakato iwe rahisi, yenye uwazi na yenye tija zaidi. Njia hii husaidia kupunguza makosa, kuokoa muda na kufanikisha kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wakati nataka kustarehe napunguza wakati wangu mtandaoni. Hii huniwezesha kupumzika akili, kuzingatia hali ya sasa na kujitulia bila usumbufu wa habari nyingi. Badala yake napenda kufanya shughuli zinazonielea kama kusoma, kusikiliza muziki au kufikiria kwa utulivu. Ambazo hunisaidia kurejesha nguvu na kupata amani ya ndani.

Napenda muziki wa pop hasa kwa sababu una mvuto mkubwa, midundo mizuri na maeneo yanayoshirikisha hisia. Mara nyingi huwa nasikiliza wakatu wa kupumzika au wa kufanya kazi. Kwani hunifanya nijisikie furaha, msisimko au hata utulivu kulingana na wimbo. Ninasikiliza kwa makini nikifuatilia maneno na midundo yake na mara nyingine napenda kuimba pamoja. Mwimbaji ninaempenda zaidi ni Rihana kwa sababu sauti yake ni ya kipeke, yenye nguvu na hisia na huleta hisia za furaha na msisimko kila ninapomsikiliza.